Naam nimewahi ona bahari na niliona bahari nilipotembelea mji wa Mombasa huko Mombasani niliona bahari bahari niliona maji mengi ndo hayo. Maji ya chumvi niliona bahari nilipo tembelea mji wa Mumbasa nishaona bahari mimi.

Na chaji kifaa changu marambili hama maramoja kwa siku kulingana na kazi nimefanya hiyo siku kwa kuwa nikifanya kazi sana na chaji marambili kwa siku hiyo ni asubui. Nikiamuka ama usiku ni kinakulala na chaji na shikamoto usiku mzima. Ama kama mchana mchana kama itakua imeisha moto ni unachajitea na marabili.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa kuwa kwa mkono ni ngumu sana na pia inachukua muda sana lakini kwa kompyuta pia unarekebishwa kama kuna kosa pahali ni rahisi kujua kama kuna kosa lakini kwa mkono kujua kosa itakuwa ngumu labda ukiangalia baadaye ama lakini kompyuta huwezi kuwa na makosa mengi.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni chakula cha sima ama ugali kwa omena. Kwa kwa kimila na ki desturi ya wajaluo hiyo ni chakula bora zaidi inasaidi kwa kujenga mwili kwa vitu vingi. Mimi hupenda chakula jadi na chokipenda ni ugali kwa omena.

Nafanya mazoezi ya mwili mara moja kwa siku, asubuhi ama jioni. Nafanya mazoezi asubuhi ama jioni. Inategemea ni vipi nimeamka ama ni vipi niko na kazi gani asubuhi ama niko na kazi gani jioni. Ninafanya mara moja kwa siku, asubuhi ama jioni. Inalingana na mambo ya hiyo siku.

Sijawahi kufanya yoga kwakua yoga kwangu ni ya wazungu ama amerikani sana kwa sisi wa Africa yoga ni kitu haina faida sana kwetu kimila. Sijawai fanya yoga mimi, sijawai fanya yoga. Kwa kuwa yoga pia inataka ufanye kwa ufasaha sana pia ukue na mtu wa kukuelezea lakini mi sijawai fanya yoga.

Mimi na fata mfereji wa TV na ninao ufuata ni Citizen Citizen naifata kwa hizo vitu vya drama vituo vya habari hivi punde na pia mambo me ngine, nafuata sana mfereji wa Citizen na pia sa zingine na angalia KTN na hama hizo zingine kama Citizen. Labda hainifrahishi ama hainirithishi.

Najistawisha mara mingi, najistawisha kwa kuchukua kitabu, ninapoenda safari, ama ninapoenda likizoni, kuchukua kitabu, najistawisha kwa kukisoma na kukielewa ili nitapurudi kutoka likizo na ujuzi, ama nimesoma kitu kipya. Hivyo ndio mi hujistawisha sana sana likizoni.

Teknolojia ya sauti kwa kuwa watu wa simu enyewe. Kuna pia rununu ni kifanya ni kifanya kaji zango kuna lazima nitumia teknolojia ya sauti. Mi utumia sana teknolojia ya sauti kwa siku siku kwa siku zinapo endelea kila siku tumia sana teknolojia ya sauti.

Naam, napenda sana vyakula vitamu. Kwa kuwa vyakula vitamu, unapukuwa na siku mbaya ama siku haiendelei vizuri. Kukula chakula tamu inakufanya uridhishwe ama ufikirie uone kama siku yako sii mbaya sana pia. Napenda sana chakula tamu. Napenda vipenda sana na mi huvila sana. Nikipata fursa ama, nikipata pahali wa vimepikwa, mi hununua napenda navipenda sana.

Naami hutumia video sana kwa mawasiliano na si kila wakati lakini ninapotaka kueleza kitu na mtu ako mbali ama nataka kuongea na mtu nataka kumwona nataka kumwona tukiongea natumia sana video kwa mawasiliano na hivyo unanisaidia sana kama nataka kueleza kitu mtu anaelewa haraka sana kushinda kuongea kwa simu bila kutumia video.

Napenda mchezo wa mpira wa kikapu kwangu kwa kuwa ndio mchezo nimecheza sana nikiwa mdogo nikiwa shuleni Mi ucheza sana mchezo wa mpira wa kikapu. Na pia naupenda sana mchezo huu kwa kuwa inasaidia na mazoezi mingi sana ya mwili. Kama mazoezi ya mwili, miguu ya kifua.

Stadi yangu muhimu kwa kazi ni ushirikiano, watu kushikiana na pamoja kwa kuwa ushirikiano ni nguvu, utengano ni udhaifu, na pia watu kuteknolojia, kwa kuwa saizi, dunia saizi, teknolojia inaenea na kusambaa kila waka, kila pahali na kila wakati. Hivyo, mtu anafaa kuwa na hiyo stadi, kazini ndio afanye zake rahisi na kwa ufasaha.

Niiliamka saa moja asubuhi, makitu ya kwanza nikafanya ni kuomba dua, kuomba mwenyezimungu kwa kunilinda usiku mzima. Kitu cha pili ni, nilienda nikapiga mswaki, nikaa alafu nikakunywa maji. Alafu, baada ya kuamka nilifanya hizo vitu viwili, kwa kula nilikunywa tu maji. Kwa saizi asubuhi nakunywa maji kwanza ndo nifanya vitu zingine. Alafu, kazini sijaenda kazini nimekaa kwa nyumba tu nasubuhi na furaha zake na nafsi zake.

Uzoefu wa kushangaza niliwai kupata ni kuwa niliona mtu niliye mpoteza ama aliye potea kwa mda miaka kumi na tano nilishangaa sana nilipomuona kwa gafla tu bila kutarajia kwa kuwa alikuwa amepotea sana alikuwa anatafutwa na mi nikamuona baada ya miaka kumi na tano ilinishangaza sana.

Sitoi sadaka kwa kuwa kwangu sadaka ni kwa kusaidia maskini ama kusaidia watu wasiyojiweza. Mchango, mimi hutoa mchango sana kama ni mchango ya kusaidia mtu anaenda shule, mtu ana shida ya kukula, labda ya tatizo ya kwenda hospitali, hana pesa ya kwenda hospitali, hivo mi hutoa mchango.

Naam nina kwa kufugwa na kufugwa na kufugwa ni kuku kwa kuwa kuku inasaidia kwetu inatusaidia na mayai nyama tunapokuwa na sherehe ama kutapokuwa na wageni kuku nimefuga kuku, hao wengine ni vigumu kufuga lakini kuku hawaezi paa.

Nawakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwahelezea venye kampuni ama tunapufanya kazi iko ili wasiwe wanasumbuka wanasumbukana kufanya kitu hama kupata kitu wana potembea kampuni iyo kampuni alafu pia nawalezea wanafaa wafuhate hizi na hizi ndiyo waendele na kampuni vizuri wasipate tatizo lolote.

Kazi ninayo thamini kwangu ni kazi ya ualimu kwa kuwa inakupa fursa kupata na wanafunzi kuwaelezea vitu na pia walimu wanasaidia mtu akiwa mjinga ma labda mtu ana ajui chochote ama ajui kitu anasaidia na walimu ile ajue anakuwa mwerevu juu ya walimu nathamini sana walimu sana kwa kukushinda kazi yote ile.

Nasaidia ya jamii kwa kushiriki na watu katika mashughuli ama kazi za maendeleo. Kunapokuwa na usafi na natakikana mimi husaidia huko. Kunapokuwa na kazi ya kusaidia wazee na watu wasiojiweza mimi husaidia hivo jamii na najua ukisaidia hivo hata bila kutoa pesa ama fedha umesaidia pakubwa sana.

Na penda sana tabia ya unyenyekevu na heshima kwa watu wengine. Unapokuwa na unyenyekevu na hata uwe na heshima na hata uwe na fedha ama nini unafaa uheshimu wengine. Na pia uwe na unyekevu, uwe mtulivu. Usiws wa kuongeaongea bila kufikiria, ama kuongeongea bila kusisitiza, qma kungalia yule unayeongea naye, anasikia vipi.

Ninaishambulia tatizo kazini kwanza kwa kutambua tatizo hilo ni gani na kwa usahihi. Lafu pia pili ya kufanya mpango wa suluisho. Lafu pia kushirikisha wenzangu kwa hiyo tatizo ama hiyoshida. Lafu ya nne nachukua hatua haraka hili tatizo isikuwe kubwa amesishine watu kutatua. Lafu ya mwisho nangalia matokeo ya hiyo tatizo yetu tumetatua hiko vipi.

Mimi napenda mboga ya sukuma sana, napenda kula mboga, napenda kula mboga ya sukuma kwa kuwa kwangu, inasaidia kwa mwili, inasaidia na mambo mengi sana, afu pia sukuma ya sukuma, ndiyo mboga iko sana huku kwetu, ndiyo inapatikana sana, hizo zingine ni bei gjali, sisi tunaangalia sana sukuma ndo mboga.

Nina kipaji ya kuandika mashairi kwa kuwa nikifikiria ama nikikaa chini nikifikiria mambo zangu mambo yangu na fikiria nazi andika shahiri ya mapenzi ya mauchungu. Shahiri ya uzunichi. Chuchote kile ninajufikiria. Nazika kama shahiri.

Naweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuweka malengo ya kazi yangu ya kwa kuya gawa katika hatua ndogo ndogo. Na kuyakagua mwishoni mwa mwezi ili kuhakikisha nimefanikisha kila lengo. Na hivo ndio naweka malengo yangu ya kila mwezi kazini.

Nam, nam. Napenda kucheza ngoma kwa kuwa ngoma inasaidia kutoa shida moyoni ama kufitofikiria vitu vingi. Napia ngoma inasaidia kwa utulivu. Unafanya unatulia sana sana sana mi kucheza ngoma. Nasikia utulivu ama mwili kutulia. Haina mambo mengi, haina fikira mengi. Hivyo mi upenda sana kucheza ngoma.

Nam mimi ni mtumbunifu wakua naeza tunga ama kutengeza shairi mapia ya sio kuwa hivo awali awali. Na pia mimi mtumbunifu wakua naeza fikiria chambo kipia na hafu ni kakifanya na hafu ni kakifanya na hafu ni kakua kizuri ama kufikiria shida iku hapi na kuitatua. Mimi ni mtumbunifu sana.

Nimejifunza kuwa unapuongea unafaa uongea kwanza unafaa uongea kwa kujua unachoongea bila kuongea kama hujui unasema nini na pia nimejifunza ni kwamba unafaa kufanya bidi na kushulikia na chaga mwoto kwa subra kufanya kitu ama kushughulia kitu.

Na kunywa sana maji glasi kumi ama kumi na mbili kwa siku kwa kuwa mimi hujua maji inasaidia ama inafaida sana mwilini. Na pia najua maji inasaidia kama kuna magonjwa yanasafisha mwili na pia maji inasaidia kama kunashida yoyote mwilini maji inasaidia. Mimi hukunywa glasi kumi ama kumi na miwili kwa siku.

Mimi hulinda faragha zangu mtandaoni kwa kutumia nywila. Ngumu ama nywila si rahisi mtu kujua, ili mtu asijue ama mtu asijue mambo zangu. Na pia vitu vyangu vya kibinafsi, mimi huwa siweki mtandaoni kwa kuwa ukifanya hivyo, utakuwa umejikosea ama utakuwa umefanya mambo mabaya.

Napenda suruali kwa kuwa mimi ni mwanamume na mimi siezi penda sketi. Sketi inapendwa sana kwa wanawake na wanawake wanaovaa vizuri. Napenda sketi kwa wanawake. Lakini suruali napenda sana suruwali kwa kuwa mimi ni mwanamume na wanaume huvaa suruali hawaavai sketi. Sketi ni kwa wanawake napenda sana suruali.

Naam na penda kujifunza sana historia kwanza historia ukijua historia vitu vilifanyaka kitambo na kusaidia sana kujua jinsi ya kutatua vitu vinavyofanyika sahizi. Mimi hupenda kujifunza historia na pia kwa kila kitu lazima ujue kitambo kulikuwa na nini na sahizi. Kuna nini ndo ujue tofauti na ni nini ninachofaa kuchukua ama kuya acha.

Napenda sana harufu ya kuku, ina popikwa, eeh, harufu ya kuku. Ama harufu ya marashi, marashi nzuri, marashi inayopendeza napenda sana harufu ya kuku, mchuzi, niseme mkuchuzi ya kuku, mchuzi ya nyama, mchuzi wa samaki. Napenda sana harufu hizo, na pia napenda sana harufu ya marashi gali, marashi inayo vuta watu na marashi inayonukia vizuri.

Natumia simu yungu sana kwa kuwasiliana na wazazi, marafiki na watu mtandaoni na pia. Natumia simu yungu sana kwa kuangalia mtandao kwa instagramu, hivo twitter, hivo tiktok hivo. Natumiasimu yangu sana kuangalia mitandao na kuangalia yanayo jiri ama mambu mapia. Hivo sana mitumiasimi yungu hivo sana kwa siku ama kila siku.

Napenda kusoma habari mitandaoni kwa kuwa gazeti sikuhizi gazeti kupata ama ile kununua ni ghali ama ni ngumu sana soo mimi hununuwa hufanya sana. Kupendele sana kusuma habari mtandaoni si kwa gazeti halafu pia gazeti pia watu sikuwizi hawapendi haina mambo mengi siokama mtandaoni kuna kila kitu.

Nilipenda sana hisabati, hisabati kwa kuwa kwangu napenda vitu vya kuchambua, si vitu vya kueleza kwa kuwa hisabati lazima ujwe nini na nini na nini nilipenda sana hisabati, alafu kwangu ni kwa rahisi. Hivo kufanya mahesabu, hesabu, kufanya hivi na hivi, kuongeza hapa na hapa kwaangu ilikuwa inisaida sana sana, mimi nikuwa shule nilipenda sana hisabati.

Na sherekea siku kuu kwa kupika vyakula ninavyo vipenda kama kuku, samaki, nyama. Hivyo ndo ya kwanza sana mimi kupika chakula ninavyovipenda halafu pia siku kuu mimi huweka nyimbo ama mimi kusherekea kwa kudensi. Hivyo kucheza-cheza nyimbo na zozipenda na pia kuongea na watu, kujumuika na watu siku yangu ama siku kuu, kuongea na watu ndo hivyo.

Nimewai kujaribu chakula cha pizza na sushi kwa chakula cha kigeni. Hivyo vyakula viwili nishawai kujaribu chakula cha piza na sushi. Na kwangu sikuvipenda na viku nifuraisha sana kwa mila yao ama kwa mila ya hao wanao pika hayo ni chakula vyema kwa afya.

Naamu, nimewaifuga wanyama, nimewaifuga wanyama, mbuzi, kondo, ngombe, hadi nishaifuga, nimewaifuga mbua na paka. Kwa kuwa wanyama, wanasaidia kama mbua, wanasaidia kulinda boma, paka pia wanasaidia kulinda panya, kutoho, kwanapanya aswe. Nyumba ya, nina pia hawingine kama ngombe, mbuzi, kondo, wanasaidia na nyama. Na pia wanasaidia na manyua, unapopanda miti, unapopanda mimea.

Ninapokuwa na wasiwasi, kitu ya kwanza mimi hukaa chini, nisikuwe nafanya kitu kwa haraka bila kufikiria mimi hukaa chini, kupumzisha kupumzisha mwili kwanza, kukaa chini, kuangalia nini nafaa nifanye, kufikiria kwanza. Juu, usipofikiria ukiwa na wasiwasi, utafanya vitu vibaya, na pia utafanya vitu bila kufikiria vizuri, na ukifanya hivo utakuwa umekosea pahali pa kuu.

Nawezakaa bila teknolojia lakini shida ni naweza kosa kufanya kazi zangu kwa kuwa teknologia hiyo kutumia simu, hiyo kutumia tarakilishi kutumia komputa lazima nitumie kwa kazi zangu za kila siku. Naweza kaa lakini vitu vyangu vingi vitakuwa vimeharibika ama vitakuwa hivi songi vizuri havifanyiki vizuri kwa hiyo siku.

La hasha siivai miwani. Lakini nafaa nivae ili kupunguza miayo ama kupunguza nikitumia tarakilishi ama nikitumia kompyuta hivyo. Nafaa nivae ili isinisumbue macho. Lakini kwa sasa siyavai miwani na nikivaa ntavaa baadae lakini ili kusaidia na macho.

Ningependa sana kujifundisha lugha ya kiarabu sana sana kwa kuwa kidini nafaa nijue lugha hiyo na pia nigependa kuijua kwa kuwa ni kwa sehemu nataka kutembelea huko dubai huko saudi arabia nafaa niwe ninajua hiyo lugha kwa ufasaha nisikuwe nina shida ya kuongea na watu ama kuwasiliana na watu huko kwenye.

Napenda maua kwa kuwa ya shiri ya huzuri wa maumbile ama uzuri wa nchi ama uzuri wa pahali. Napenda sana mauwa kwa kuwa mahuwa ya boresha ama ya fanya pahali ipendeze. Napia na mahuwa napenda kwa kuwa kwa wasichana ni chombo ama na chitumia kama kuonyesha mapenzi. Unapenda mtu ama washiri unajali mtu.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wa mawasiliano kuongea na watu vizuri na pia kuwasaidia na watu vizuri na pia ujuzi wa teknolojia. Nafanya imarisha kutumia teknolojia kwa ufasaha na kutumia teknolojia kwa njia vipasavyo. Isikue natumia teknolojia vibaya ama kutumia teknolojia kwa jinsi haina maadili ama jinsi si nzuri kwa binadamu.

Mimi mchana ukiisha mimi kitu ya kwanza mimi hufanya ni kufikiria, nini ile nimeongeza ama ni faida gani nimeongeza siku hiyo. Alafu pia naeza sema. Wakati wa kupumzika kwanza mimi huangalia kama nimefanya kila kitu kile cha siku hiyo. Ama kama sijafanya nazieka chini kesho yake, nikazifanye.

Fazo nzuri ni nayo ya siku ya leo ni kuwa siku ya leo itakuwa na baraka zake, siku ya leo kila kitu tumepanga kufanya leo zitaenda sawa sawa na pia siku ya leo tutafanya vitu tutapata pesa na pia tutatengeneza mali na pia tutafurahia leo. Kutakuwa na shida yote leo? Shida leo, kutakuwa na mambo mengi mazuri hakuna mabaya hata kidogo.